Napendelea t-shirt kwa sababu kadhaa, kwanza ni rahisi na haina masharti mengi. Unaweza kuivoke wa nyumbani. Unapotoka na marafiki au hata safari fupi pili inastarehesha hasa kwenye hali ya hewa ya joto kama kwetu. Pia t-shirt huja na miundo na rangi nyingi hivyo ni rahisi kuonyesha mtindo au jumbe fulani. Hata hivyo hata hivyo naweza sema mashati nayo naipenda. Lakini inafaa zaidi kuwa hafla rasmi au pale unapotaka uonekane nadhifu na mwenye heshima zaidi kwa jumla chaguo langu linategemea mahali unaenda na anavyotaka uonekane. Lakini kwa matumizi ya kawaida kila siku tshirt inabeba zaidi.

Napenda mkate wa ngano zaidi sababu ni kwamba unalishe zaidi na nyunyuzi nyingi. Husaidia mngengenyo wa chakula na pia hunishibisha kwa mda mrefu. Pia uwamzuri kukiwa na chai maziwa au ata kupakwa siagi na mayai. Lakini pia mkate mweupe inaweza kupenda hasa ukiwa moto na laini asa asubuhi na ukiwa umetoka kuokwa huondio aina mkate minapenda.

Mziki napenda aina mbali mbali za mziki kutegea na hali. Napenda Afrobeat kwa burudani na vibe kama vile kuna Banner Boy na Rema. Pia mi usikiliza hip-hop. Kama vile Drake kwa Jekyll na Kendrick Lamar. Pia mi usikiliza R&B kwa hisia na mapenzi. Kama vile Chris Brown, ZZ na Givion Reggae pia kwa utulivu na ujumbe wa maisha. Na gospe liya sawa wakati wa kutafakari au kutafuta amani ya moyo. Nikisikiza wimbo na openda huwa nasikia kuwa mtulivu na mwenye furaha zaidi bila msongo wa mawazo. Na nasikiliza ngoma wakati ya ambao nataka utulivu. Kwa wakati a mbao nataka msisimko ya naamu.

Nasherehekea siku kuu kwa njia rahisi lakini yenye kufurahisha. Kawaida wa kukuwa na marafiki na familia kushirikiana kucheza na kuzungumza kushiriki katika chakula kizuri kupika au kula vyakula maalum kama pilau nyamachoma au keki muziki na burudani kusikiliza muziki ninaopenda au kutazama filamu pia kupumzika na kushukuru kutafakari mwaka au kipindi kilichopita na kushukuru. Hivyo ndivyo mimi ya usherehekea siku kuu yangu.

Ndiyo. Natumia mfumo wa vidole. Ninapenda kutumia kwa sababu ni rahisi haraka. Na salama kuliko kuingiza neno siri kila mara. Alama ya kidole ni ya kipekee hivyo inapunguza hatari ya mtu mwingine. Fungua kifaa changu bila ruhusa. Pia hunisaidia kuokoa muda na kulinda taarifa zangu binafsi.

Ndiyo mimi hufuatilia matukio ya kima taifa. Kwa vile inaweza nisaidia kuwa kupata mtasari wa habari wa hiyo wakati kufafanua kinachoendelea na pia kushiriki pia kama wengine katika nchi. Huo nafuatilia matukio ya kima taifa sana. Kujua yanayoendelea kujua mambo kama siasa za dunia. Migogoro, uchumi wa mataifa pia.

Rafiki wangu wa karibu anaitwa Juma. Tulikutana miaka mitano iliyo pita. Tukiwa shuleni ambapo tulikuwa tukisoma darasa moja kukaa dawati moja. Tangu siku hiyo urafiki wetu umezidi kukua na kuwa imara zaidi. Kuna mambo mengi tunayofanya pamoja. Kumbuka ilikuwa darasa katika chuo kikuu. Tumekua tukipenda kusoma pa moja. Kusaidiana katika kazi. Kusaidiana kima wazo na kusaidiana katika shuguli za siku na katika changamoto na hali ya maisha. Naeza sema kwamba kilichomfanya chuma awe rafiki kweli ni waminifu na upendo wake yeye ni mtu anayeniskiliza kila ninapokuwa na shida na kutuwa ushauri mzuri haniachi kamwe ninapopatikana katika gumu. Naeza sema pia rafiki kama huyu kukutana nae kumekuwa baraka kubwa maishani mwangu. Natumai urafiki wetu utadumu kwa miaka mingi ijayo kwa sababu rafiki wadathi ni kama ndugu wa damu.

Mimi hupiga picha mara nyingi sana. Siwezi kuhesabu ni mara ngapi, kwa vile hutegemea na mvuto au mahali ambapo nipo naweza sema yakwamba picha hizi mi hupiga kwanza kuzingatia kama nimekuwa nikitembea katika bustani au mandhari yaliyo ya kuvutia mimi huchukua picha. Nikiwa na marafiki wenzangu mimi huchukua picha pale. Pia nikiwa katika hafla au nikiwa katika shughuli ya kupendeza mimi hupiga picha au nikiwa katika sherehe ya mimi huchukua picha au ile siku ambayo nimejisafisha na kuvalia nguo ya kuvutia mimi huchukua picha. Mimi hupiga picha mara mingi kufuatilia na pahali ambapo nipo, tukio. Naaam.

Naweza sema kuwa napenda sana kuongea kuliko kuandika. Na ni sababu nyingi za kufanya hivyo. Kwanza kabisa kuongea unipa nafsi ya kueleza mawazo yangu kwa uhuru. Na kwa hisia zaidi. Ninapo ongea naweza kutumia sauti. Mabadiliko ya hisia na hata mifano ya haraka kufanya ninacho sema kileweke zaidi. Hio unisaidia kuwasiliana kwa wazi. Na kufanya wengine waelewe kile ninacho maaniisha bila hukumu. Pili, kuongea unifanya nijiskie karibu zaidi na watu wengine. Mazungumzo ya ana kwa ana au hata ya sauti, hujenga usiano wa karibu, kwa sababu, kuna nafsi ya kuuliza maswali papo hapo, kujibu maramoja na kushirikiana mawazo kwa njia ya asili. Wakati mwingine kuandika huchukua muda mwingi na kufikiria maneno sai. Ila kuongea tu maneno ujaa tu. Kitu inazo tufanya, ufai kufikiria zaidi. Napenda kuongea kwa sababu unisaidia kujifunza na kukumbuka mambo kwa urahisi. Pia ninapo ongea kuhusu jambo fulani. Akili yangu, ulichakata kwa ndani zaidi. Mazungumzo hunipa nafsi ya kusikiliza maoni ya wengine. Kujifunza mitazamo mipya na kurekebisha mawazo yangu pale na inapo bidii.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwa njia tulivu na yenye maana zaidi kuliko sherehe kubwa. Kwanza kabisa naipenda siku hiyo kama muda wa kujitafakari na kushukuru. Hutumia muda huo kufikiria mambo yaliyopita katika mwaka uliopita mafanikio niliyopata. Changamoto nilizo kumbana nazo pia na masomo niliyojifunza. Hilo hunisaidia kushughulikia yanao kuja. Mi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Nikiwa na watu wa karibu sana kama vile familia na marafiki wachache wa kweli. Badala ya sherehe kubwa tunapenda kukaa pamoja, kuzungumza, kucheka na kushirikiana katika chakula kizuri. Pia kukuwa na mazungumzo yanayoleta furaha kubwa kuliko kelele na pilkapilka za sherehe kubwa. Mara nyingi hujizawadi kitu kidogo ambacho nimekuwa nikitamani ambacho kinanisaidia kukuza maisha kama kitabu kizuri muda wa kupumzika kujifunza jambo jipya.

Naweza sema hapana. Sijawahi kusafiri kwa ndege. Lakini hilo halimaanishi kwamba sina hamu. Mawazo kuhusu safari ya haina hiyo ingawa sijapata fursa ya kupanda ndege nimekuwa nikisikia na kujifunza mengi kutoka kwa watu wengine walio kusafiri kwa ndege. Jambo ambalo hunifanya niwe na picha fulani akilini mwangu kuhusu safari hiyo. Sababu moja ya kutosafiri pia kwa ndege ni kukosa fursa au mazingira yanayohitaji safari ya mbali sana. Mara nyingi, safari nilizo kuwa nikifanya zinahitaji kutumia usafiri wa ardhini kama basi au gari au treni ambapo hunipa nafasi ya kuona mandhari njia ya kufurahia safari pole pole. Pia hata hivyo, kusafiri kwa ndege kunahitaji pesa ya kiwango sana. Pia sijawahi kuwa na pesa inayoniruhusu kuwa na usafiri wa ndege. Naweza sema wazol a kukuwa angani kuona mawingu kwa karibu na kutazama dunai ikiwa ndogo chini. Ni jambo linao vutia na kusisimua sana. Hilo lingefanya kwa siku zijazo kupendelea kupanda ndege.

Mafunzo ambaoyo imenisaidia kazini ni yale ya naofundisha uchuzi wa vitendo pamoja na mawaziliano kazini. Haya yamenisaidia tu si kufanya kazi mzuri bali pia kuwelewana na watu wengine. Nikiwa kazini nimejifunza naamna ya kushirkiana na wenzangu. Kusikiliza maoni ya wengine na kueleza mawazo yangu kwa eshima na ujasiri. Na kwa upande wa kuongea mafunzo haya yameniweka katika nafsi nzuri akutumia kipaji changu icho ipasafyo. Pia mafunzo ya nidhamu na wajibika jikazini. Yamekua mchango mkubwa sana. Kupitia mafunzo hayo nimelewa umuimu wa muda kufanya kazi kwa uwaminifu. Na kutimiza majukumu yungu bila kusukumwa. Pia nimejifunza kupitia uzoevu. Ndiyo mai ni jenga saidi kufanya kazi moja kwa moja. Kukutana na changamoto halisi na kujifunza naamna ya kuzitatua imenipa ujaziri na kuelewa mpana. Nimejifunza kwamba makosa ni sehemu ya kujifunza ni muhimu kuchukua funzo na kusonga mbele.

Ndiyo. Nimewahi kuona bahari na uzoefu huo. Ulikuwa wa kuvutia na wa kukumbukwa sana. Mara kwanza kuona bahari ilinipa hisia ya ajabu kwa sababu ya ukubwa wake uzuri wake wa asili maji mengi ya nao na ya zaidi pia naweza sema. Upeo wa macho hunifanya nijisikie ndogo. Lakini pia hutuliza moyo na akili sauti ya mawimbi. Kigonga ufukwe huleta amani na faraja. Kuona bahari kulinifanya ni dhamini zaidi, nguvu na uzuri wa mazingira ya asili. Nilifurahia upepo mwanana wa baharini. Harufu ya maji ya chumvi na mandhari ya jua linapo chomoza au kuzama juu ya maji. Hizo ni nyakati zinazo baki akilini kwa muda mrefu kwa sababu zinakupa nafsi ya kutosahau. Na maanisha nafsi ya kusahau. Na kufurahia mawazo na kufurahia wakati uliopo. Pia bahari ni sehemu inao niunganisha, burudani na mafunzo.

Katika kazi yangu, nina malengo kadhaa muhimu ambayo yananiongoza kila siku. Lengo langu kubwa ni kufanya kazi kwa bidii na ufanisi. Ili nitoe matokeo mazuri na ya kuaminika ninaamini kufanya kazi kwa ubora, hujenga heshima uaminifu na fursa zaidi ya maendeleo katika kazi naweza sema lengo langu lingine ni kujifunza na kujiendeleza kitaaluma kila wakati natamani kuongeza maarifa na ujuzi wangu kupitia mafunzo, uzoefu wa vitendo na kusikiliza ushauri wa watu wenye uzoefu zaidi. Dunia ya kazi hubadilika mara kwa mara hivyo ninaona ni muhimu kwendana mabadiliko hayo. Naweza sema pia nina lengo la kujenga mahusiano mazuri kazini. Kwangu mimi kazi sio tu majukumu bali pia ni ushirikiano na watu natamani kufanya kazi katika mazingira ya heshima na mawasiliano mazuri.